Mawasiliano kweli katika dunia ya kisasa ni kitu ya maana sana ambpo mimi mwenyewe nimejitahidi. Kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kuwa nawasiliana na watu vilivyo, nawasiliana na watu jinsi inafaa, nawasiliana na watu kwa heshima tu na taadhima. Kwa sababu mawasiliano kweli huleta umoja, mawasiliano huleta kushirikiana pamoja. Ni kitu ambacho ni kweli kila binadamu anafaa akuwe na ujuzi huo wa kuwasiliana na watu. Si kuwasiliana tu, bure tu kuwasiliana, kukua, kuweka juhudi, juu chini, kuhakikisha kuwa mawasiliano ni mawasiliano ya wazi, ni mawasiliano bora, ni mawasiliano ambayo haileti utengano kwa jamii. Kwa sababu watu wengine kuwasiliana kwao ni ya kuleta utengano. Mimi mwenyewe napenda kuwasiliana kwa uwazi, kuwasiliana kuleta kuleta ushirikiano katika jamii, kuleta upendo katika jamii, kuhamasisha watu. Kwa sababu upendo ni kitu ya maana, ushirikiano ni kitu ya maana, huwezi ukaanza kufanya kitu peke yako na ukafanikiwe bila kushirikiana na watu wengine. Kwa sababu hiyo, mimi napenda kuwasiliana katika ushirikiano, katika uwazi. Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi sana, kwa njia ya heshima na ya kuelewana. Kwa sababu, mawasiliano mazuri kunijenga. Hunijenga mimi na watu ninaozungumza nao. Kwanza kabisa mi naeza sema napenda mazungumuzo ya ana kwa ana. Pale inapowezekana pale ambapo mimi nakuita na tunakuja tunaketi pamoja. Tunaongea ana kwa ana, tunajadiliana, tunaangaliana, tunasema hivi, hivi, hivi. Tunasema hili mbaya, hili si mbaya. Tunasema hii ni mzuri, hii si mzuri. Na kwa hivo tunahakikisha kuwa tunapotoka pale, wote tukue tume tumeelewana na wote tumejipatiana heshima ilivyofaa. Kuongea uso kwa uso kwangu hunipa nafasi ya kuona hisia zangu na hisia za watu tofauti. Lugha ya mwili tu na sauti yake ya mtu ambayo mimi nawasiliana naye. Hii hunisaidia kuelewa zaidi kuliko maneno peke yake. Nikiwa kazini au na familia, njia hii hunifanya nijisikie karibu na watu na kuaminiana zaidi kwa sababu mtu anaponiona nikiongea na yeye ana kwa ana ni rahisi sana kuniamini na pia mimi ni rahisi sana kuenda kumwamini kwa sababu nitamsoma jinsi anapoongea, nitamsoma jinsi sauti yake inavyotoka, nitamsoma jinsi zile mazungumzo yake yanatokana. Mimi kweli napenda mawasiliano ya simu au ujumbe mfupi pale ambapo hatupo karibu. Pale ambapo tuko mbali napenda heri mtu tu anitumie ujumbe fupi. Na mimi pia napenda kutumia watu jumbe fupi. Ama tuwasiliane tu kwa simu. Anipigie simu, mi nimpigie simu. Ni jinsi mzuri sana. Simu ni nzuri kwa mambo ya haraka au yanayohitaji maelezo kidogo. Wakati ujumbe mfupi hunifaa kwa taarifa fupi tu au kukumbushana mambo. Hata hivyo mi najihitaji kuchagua maneno kwa uangalifu ili yasieleweke vibaya kwa sababu wakati mwingine, naeza sema kitu na kumbe ikaeleweka vibaya. Katika mazingira ya kazi mi napenda mawasiliano ya maandishi rasmi kama barua pepe au ripoti. Njia hii hunisaidia kuweka kumbukumbu, kutoa maelekezo yalio wazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake. Pia inanipa muda wa kufikiria kabla ya kujibu mtu. Jambo linalosaidia kupunguza migongano kwa sababu ni mzuri, ni muhimu kusikiza kabla niongee. Napenda tena kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Mimi ni mtu ambaye nitaketi nikusikilize. Kuzungumza kwangu itakuwa chache sana. Kuwasiliana sio kuongea tu bali ni kuelewa. Nikipa mtu nafasi ya kujieleza najifunza mengi na naweza kujibu kwa njia inayofaa zaidi. Hii hunijenga kama mtu wa kushirikiana na kuheshimu maoni ya wengi. Mimi ni mtu ambaye nitakusikiza, nikaketi chini, nitaskiza maoni yako. Napenda mawasiliano yaliyo na ukweli, huruma na malengo. Iwe ni furaha, changamoto, au kazi. Napenda kusema mambo kwa uwazi. Bila kuumiza. Mawasiliano mazuri kwangu mimi nasema, hunisaidia kujenga mahusiano ya kudumu kazini na kwenye maisha ya kawaida. Kweli mimi ni kusema, napenda kuwasiliana ana kwa ana linapowezekana, natumia simu na ujumbe kwa haraka, mahali nahitaji haraka, na natumia maandishi rasmi wakati niko kwa kazi na ninasikiliza kwa makini sana mno.

Kwa kweli katika nchi ninayoishi, mimi ni mkenya, naishi kenchi ambayo iko Afrika mashariki, na ni inchi ambayo inajulikana dunia mzima, kwa sababu nyingi tu, kwa sababu tu yenye naeza sema sa hizi, ni kwa kweli tunajulikana katika mchezo za olimpiki, hasa kwa mchezo ya marathon, marathon ile kwa kukimbia kwa muda mrefu, kuzunguka uwanja kwa muda mrefu. Hiyo mchezo huwa tunajulikana sana kwa sababu mara nyingi huwa tunaibuka na ushindi katika mchezo huu. Kwa sababu tuko na mtu mmoja shujaa sana ambaye anaitwa Eliud Kipchoge, ambaye anatoka inchi yetu. Eliud Kipchoge ni mtu ambayo ameshinda huu mchezo kwa mara nyingi mno. Hadi wakati mwingine, akawekwa peke yake tu, aweze kuvunja rekodi ya Ineos. Na huyu jamaa kweli, amefanya tupende olimpiki na kwa sana marathon. Huyu jamaa ambaye anaitwa Eliud Kipchoge, amefanya tupende sana huu mchezo wa olimpiki au mchezo wa marathon. Kwa sababu ameinua jina la nchi yetu juu, ameinua jina la Afrika juu, na kweli kweli ameinua jina ya dunia mzima juu. Kwa sababu ni mtu ambayo anapata upendo kutoka maeneo yote ya dunia hii. Na kwa hivo mimi mchezo wangu ninaupenda zaidi katika olimpiki ni marathon. Na ukweli ni kwamba huu ni mchezo unaonigusa sana moyoni. Si kwa sababu ya ushindi pekee, bali kwa sababu ya maana yake tu changamoto zake na roho ya uvumilivu inayouonyesha. Kwa sababu ni mchezo ambayo inahitaji uvumilivu. Ni mchezo ambao inahitaji heshima kweli kweli. Kwa sababu ni mchezo wa subra na nidhamu kubwa. Kukimbia kilomita arubaine na mbili tu. Si jambo dogo hata kidogo. Hata si kitu ya kawaida hiyo. Ni kitu inahitaji mtu afanye mazoezi zake vilivyo. Mtu anahitaji maandilizi ya muda mrefu, mazoezi ya mwili na akili na kujituma kupita kiasi. Kinachonivutia zaidi ni kwamba katika marathon. Sio lazima uwe na kasi ya mwanzo kama michezo mingi. Hapana, bali ni uwezo wa kujitawala hadi mwisho. Ilo naliona kama somo la maisha. Kwamba, nisikimbilie mambo tu, bali kuwa niwe na mpango, na nivumilie hadi nifike ile lengo. Kwa sababu nikiona wale ambao wanakimbia, ni wale ambao wako na vumilivu, wale ambao wako na lengo, wale ambao wako na utulivu flani ya akili, wale ambao wako na utulivu flani ya akili, wale ambao wakona hawana haraka. Watu wamejitahidi wamehakikisha kuwa ile mwendo walianza nayo ndio mwendo wanaenda nayo na hawachoki. Marathon mimi inanivutia kwa sababu ya mapambano ya ndani ya wanariadha. Kweli, ninapowaona wakimbiaji wa marathon kwenye olimpiki naona siyo tu mbio, bali vita kati ya mwili unaochoka na akili inayokataa kukata tamaa. Dakika za mwisho, huwa ngumu sana. Miguu inauma, pumzi zinakuwa nzito. Lakini bado huwa naendelea kusonga mbele. Bado wanaendelea kujikaidi. Bado wanaendelea kujitahidi. Hiyo hunipa motisha kubwa sana maishani. Hasa ninapokumbana na machangamoto kazini, ama machangamoto tu za kibinafsi. Mimi hunifanya nikumbuke kuwa, hata nikichoka, bado naweza kuendelea hatua moja baada ya nyingine. Kweli napenda marathon kwa sababu ya historia na heshima yake kwenye olimpiki. Marathon ni moja ya mchezo ya zamani katika olimpiki na kila toleo la mchezo hiyo, huwa na hadithi zake. Wapo wanaomaliza kwa maumivu. Wengine wakishinda kwa tofauti ndogo sana. Na wengine wakimaliza kwa heshima, hata kama wajashinda. Kwangu kumaliza marathon tayari ni ushindi mkubwa. Si kila mtu anaweza kumaliza. Marathon inanifuraisha kwa sababu mara nyingi. Huwakilisha umoja wa mataifa haa ninapoona wakimbiaji kutoka Afrika mashariki hasa Kenya, Ethiopia, wakifanya vizuri, inanipa fara, fahari na kujiamini kuwa kwa bidii kujituma na nidhamu, tunaweza kufika mbali sana dunyani. Kila mkenya akishiriki au kushinda marathoni ya olimpiki nahisi kama ni ushindi wa pamoja napenda marathon kwa sababu inanifundisha kuwa maisha ni safari ndefu.

Kweli mimi ni mtu ambaye napenda kukula na mimi pia ni mtu ambaye napenda kujaribu chakula mbali mbali mbali, chakula tofauti tofauti, chakula ambacho, mimi mwenyewe sijawai onja chakula ambacho, naona ni geni kwangu, napenda kujaribu jaribu. Kwa sababu kweli nilipozaliwa ama nilipolelewa kule mashinani, kulikuwa na chakula tu za kawaida, kulikuwa na chakula tu za nchi yetu ya Kenya, kama viazi, kama mahindi, kama mihogo, kama chakula tu wali, kama maragwe. Ni chakula ambacho tulikuwa tunazikula sana kama mahindi ni chakula ambacho tulikuwa, tunakula kila siku. Ni vyakula vya kila siku. Na kwa hivyo si chakula geni. Lakini ninapo toka mashinani nikakuja katika jiji kuu la Nairobi. Nilipata kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Na kuna vyakula vingi ambayo watu wanavikula. Na kwa hivo nikasema. Ata mimi menyewe sijawai onja chakula hivi hivi hivi. Mimi ebu wacha nikajaribu. Niliona chakula mbali mbali. Niliona vyakula vya aina mbali mbali vyakula tofauti tofauti. Vingine vinaitwa burgers. Vingine vinaitwa pizza. Vingine vinaitwa nikasema wala la Pizza ni chakula gani. Kwa hivo nikasema pizza kimetoka wapi. Nikasema hiki ni chakula geni kwangu. Kwa hivyo lazima nikaijaribu. Tukatoka na marafiki zangu kweli. Tukaenda katika mkahawa mmoja ambayo iko karibu na kwetu. Mkahawa hii naipenda kwa sababu ndiyo mahali mimi huenda nikitaka kukula chakula yote kile. Lakini siku hii, sikuenda tu kuitisha chakula yoyote. Nilienda kuangalia hii chakula geni ambacho watu wameongelelea sana. Kwa hivo chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu. Na kika niacha na kumbukumbu nzuri ni pizza. Pizza pamoja na ingine nimeonja juzi inaitwa shawarma. Shawarma na pizza ni chakula ambazo nimeonja na zimeniacha na kumbukumbu. Na kwa ukweli mimi vili nifungua macho kuhusu tamaduni za chakula kutoka sehemu nyingine za dunia. Kwanza pizza ilikuwa chakula, cha kwanza, cha kigeni kunivutia sana. Nilipo kionja kwa mara ya kwanza nilishangaa mchanganyiko wa ladha mkate laini, jibini linaloyeyuka na viungo mbali mbali kama nyama, niliona mboga pale ata kuku kiko pale ndani ni jamani. Kilicho nivutia zaidi. Ni kwamba pizza ni ladha. Inaladha sana. Tofauti kulingana na aina unayo chagua. Kuna pizza ya nyama kweli. Kuna ya kuku nilionja. Au hata ya mboga jamani niliona ya mboga. Hivyo kila mtu anaweza kupata anayoipenda. Kwa wale wanapenda kuku, kuna ya kuku. Kwa wanao wanapenda mboga, kuna mboga. Wanyama, kuna ya nyama kama mimi. Tangu siku ile. Pizza imekuwa moja ya vyakula vya kigeni, ninavyofurahia hasa nikiwa na marafiki au wakati wakusherehekea kitu fulani kama siku ya kuzaliwa. Kwa upande mwingine, kuna ingine nilionja inaitwa shawarma, ilinivutia kwa sababu inaladha iliyo karibu kidogo na vyakula vyote. Lakini bado ina utofauti wake, mchanganyiko wa nyama iliyo chomwa, mkate wakukunja, mboga mbichi tu na sosi maalum hunipa ladha ya kipeke sana. Nilipo kula shawarma kwa mara ya kwanza. Nili hisi kama ninaonja utamaduni wa mashariki ya kati. Tangu hapo, nimekuwa nikifurahia sana. Hasa kama chakula cha haraka lakini chenye kushibisha. Wakati niko na haraka, nakimbia haraka haraka. Nachukua shawarma, ili inishibishe mbio mbio. Ndipo nisonge na siku. Kupitia kujaribu vyakula hivi vya kigeni. Nimejifunza kuwa chakula ni njia moja ya kusafiri bila kusafiri. Yaani, unakula chakula kigeni, lakini haujaenda katika nchi hiyo. Ninapo onja chakula cha nchi nyingine ninapata ladha tamaduni zao mitindo wao wa maisha, vile wanavyoishi na ata ubunifu wao tu, vile anao wanafikiria na vile ambavyo wanafanya vitu kwa utaratibu na kwa uzuri. Ile ambavyo vitu ambavyo wamebobea kufanya. Hii imenifanya niwe tayari, kujaribu vyakula vingine vipya bila uoga. Si shawarma tu na si pizza tu. Niko na imani nitaanza kujaribu vyakula vingine kila siku kila uchao. Kwa hivyo mimi nimewai kujaribu pizza na shawarma, nimefurahia ladhavzao tofauti. Imenifungua kwa utamaduni za wengine wote katika dunia mzima.

Katika historia yangu mimi mwenyewe ambayo mimi mwenyewe nimeandika kwa uelevu na ueledi wangu. Kweli mimi niliko zaliwa ni mahali ambapo familia yetu ni wale ambapo na wao wali barikiwa na ujuzi mbali mbali. Ujuzi wa kucheza mpira, ujuzi wa kukimbia, ujuzi wa hata kuogelea kwa kushindana ile. Kwa sababu hiyo mimi nikiwa mdogo pale, nikiwa shule ya chekechea, nikiwa shule ya msingi, nikiwa shule ya chuo kikuu, nikiwa pale shule ya upili bado, nilikuwa nisha jua ni timu gani mimi naipenda. Na kwa kweli nilikuwa mimi mwenyewe naifuata sana na kwa ukaribu timu ambayo ni ya Chelsea. Timu ambayo ni ya Chelsea sijanza kuifuatilia sasa hivi apana. Nilianza kuifatilia nikiwa shule ya msingi pale. Na mwenye alinileta katika hii timu ni ndugu yangu mkubwa kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anashabikia hii timu. Na kwa hivo nilisema ah kama ndugu yangu mkuba anashabikia hii timu ya Chelsea. Acha mimi pia nikaingie kwenye hitimu. Na tangu hiyo shule ya msingi nikiwa mdogo nimekwa nikishabikia Chelsea mpaka wa leo ni timu yangu binafsi ambayo niliamua mimi mwenyewe sasa wacha nikashabikie. Na kwa hivo timu ya mchezo ninayoifuata kwa karibu ni Chelsea. Na kweli hii ni timu ambayo imenifanya nipende sana ssoccer kwa muda mrefu. Ni timu ambayo inapatikana kule uengereza kule London. Kule uengereza ndio timu ya Chelsea inapatikana. Kwanza kabisa, mimi nawezasema napenda Chelsea kwa sababu ya historia yake ushinda ni mkubwa. Ni timu ambayo imenipitia vipindi vya mafanikio na changamoto. Lakini bado inaedelea kwa imara. Ushindi wawo katika ligi kuu ya England na mashindano ya ulaya umenipafuraha kubwa sana kama shabiki. Hasa zile nyakati za kutua yofa champions. Ambazo ni kumbu kumbu zisizo sahaulika. Kwanza mimi napenda wachezaji hodari ambao wamechezea timu hiyo. Wacha tukiongelelea Didier Droga wachezaji hodari. Tukiongelelea Frank Lampard wachezaji mashuhuri ambao wamechezea timu yetu. Ni timu yao, tukisema Eden Hazard, tukisema Diego Costa, tukiangalia wachezaji wale hodari ambao wamechezea timu hii. Kwanza kabisa mimi naweza sema, ni napenda Chelsea kweli kwa sababu mtindo wao wa kucheza. Na wachezaji waliowai na wanaoendelea kuvaa jezi ya buluu kwanza ma star wa zamani hadi vipaji vipya timu imekuwa ikijenga kikosi chenye mchanganyiko uzoefu na nguvu, inanifanya niwe na matumaini kila msimu kwamba mambo yaweza kuenda vizuri hata kama mwanzo hauko rahisi. Tukikumbuka tu ni timu ambayo inajua kuleta wachezaji pa moja. Si wachezaji tu wazee peke hata wanachanganya wachezaji wale wadogo na wale waki na umri mkubwa kidogo. Na kwa kweli ni timu ambayo watu wengi wanaipenda huwa shabiki wa chelsea unahitaji uvumilivu na amani. Si kila msimu ni rahisi na si kila mechi tunaibuka washindi. Lakini hiyo ndiyo sehemu ya kuwa shabiki wa kweli nimejifunza kufurahia ushindi na pia kuvumilia vipindi vigumu bila kuiacha timu yangu. Kauli biu ya keep the blue flag flying high inaniguza sana kwa sababu wanasema wanasema samawati ndio colour. Samawati ndiyo rangi, rangi ya samawati, ndiyo rangi. Na kwa hivo ndio maana mimi napenda rangi ya samawati. Kwa sababu inatokana pia na ile timu ambayo mimi nashabikia ambayo ni Chelsea Chelsea ni zaidi ya timu tu ku wangu. Ni sehemu ya mazungumuzo na urafiki. Mechi zao nihupa sababu ya kukutana na marafiki, kujadili soka na kusherehekea wata kubishana. Kwa utani tu, hii huni fanya soka iwe burudani. Yenye kuunganisha watu, tunaungana pamoja, tuna jadiliana, tunaongea mambo mengine, tuna chekeleana, hii tu ni kwa utani kwa sababu utamu wa soka ni kujadiliana, utamu wa soka ni kupatiana utani tu, utamu wa soka ni kujibishana kidogo kwa utani tu, kwa sababu ni kitu ambacho kime nileta pamoja na watu, mimi napenda soka. Kwa sababu tukienda kutazama tunafurahia, tukienda kutazama tunaongea pamoja, tunatoa maumivu ya mwili tunatoa mambo mengi kwa akili tunajifurahisha tu, chelsea ni sehemu ya furaha na urafiki kwangu ninaimani na hata nyakati ngumu. Bado tu mimi nashabikia hii kitimu. Tukishinda.

Heshima, tathima na hekima ni kitu ambacho ni vitu ambavyo mimi nilikuzwa nazo, nililelewa nazo. Ziko ndani yangu, kwa hivyo mimi napenda kushiriki na watu kwa njia ya upole, kwa njia ya heshima na kwa njia tofauti tofauti. Kwa kweli mawasiliano kwangu ni kitu ya maana na kwa kila binadamu kweli mawasiliano ya nafaa ikuwe kitu ya maana mno. Na kwa mimi mbinafsi, napenda nikiwasiliana kwa njia ya utaratibu, napenda nikiwasiliana kwa njia ya mzuri, kwa njia ya unyenyekevu, kwa njia ya heshima. Iwe ni mtu mdogo wangu, heshima lazimi itadumu. Iwe mtu mkubwa wangu namuheshimu. Iwe ni mdogo wangu namuongelesha kwa njia ya mzuri, kwa lugha mzuri tu. Kwa sababu ni kitu ambacho nimelelewa nayo. Kwa familia yangu niko na heshima nao. Lazima niwaongeleshe vizuri. Na kwa hivyo kazini ni pahali ambapo lazima tu. Pia nitie heshima. Na si kwa sababu ni watu ambao tunafanya nao kazi, hapana. Ni kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Kuongea na heshima. Kuongea na taadhima. Kwa ngea na uzuri. Kwa ngea na upole. Ni kitu ambacho iko ndani yangu. Na kwa kweli, kazini ni kitu ujitokeza tu. Kuongea vizuri ni kitu ujitokeza tu. Kuwasiliana kwa njia mzuri ni kitu ujitokeza tu. Hii si kitu mimi na lazimisha. Ni kitu nilizaliwa nalo. Nimewasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya wazi tu. Kwa njia ya heshima na yenye ushirikiana. Kwa sababu naamini mawasiliano mazuri, ndiyo msingi wa kazi yenye mafanikio. Kwanza mimi mwenyewe napenda mawasiliano ya ana kwa ana, inapowezekana. Kuongea uso kwa uso hunisaidia kueleza hoja zangu vizuri na pia kuelewa maoni na hisia za wenzao, kuelewa wanasema nini au fikira zao ziko aje. Hii unisaidia mimi mwenyewe, kujenga uwaminifu, kupunguza sitofahamu, na ata kumaarisha mahusiano ya kikazi. Hasa tunapojadili kazi muhimu au changamoto zinazo itaji ufafanuzi kwa kina. Ninatumia mawasiliano ya maandishi kama baruapepe, kama whatsapu, au mifumo ya kazi tu, kama teams au slack. Kwa taarifa rasmi ya mawasiliano ya haraka. Mimi napenda kuandika kwa wazi na kwa lugha inayo eleweka. Nikihakikisha ujumbe wangu una lengo na hauwachi nafasi ya tafsiri tofauti. Hii unisaidia pia kuweka kumbukumbu za maamuzi au maelekezo muhimu. Kwa sababu wengi mimi napenda nikikutumia ujumbe ni kitu ambacho utafikiria sana. Ni kitu ambacho haitakusaidia kupata maelezo ya pana. Ni kitu ambacho ukisoma tu ushaelewa nini inahitaji. Ni mawasiliano ya wazi. Ni mawasiliano haitaji kufikiria sana. Ninadhamini sana kusikiliza. Ninapo wasiliano na wafanyikazi wenzangu sio kuzungumuza tu, bali ni kusikiliza kwa makini nawapa nafasi ya kueleza mawazo yao, changamoto wanazokutana nazo na mapendekezo yao. Hii unifanya nijifunze kutoka kwao na pia huongeza hali ya kufanya kazi kwa pamoja. Pia mimi napenda kutoa na kupokea maoni. Nikiona jambo linaweza kuboreshwa nalieleza kwa heshima na kwa nia ya kuboresha kazi. Si kulaumu tu. Vivyo hivyo nikipokea maoni kutoka kwa wenzangu nayapokea kwa moyo wazi. Kwa sababu najua yananisaidia kukua kitaalamu. Yananisaidia kujifunza mambo mingi. Yananisaidia kujikuza mimi binafsi kwenye kazi. Na pia inajenga husiano mzuri na wafanyikazi wenzangu. Wanajua huyu jamaa ni mtu wa kuongea wazi. Huyu jamaa ni mtu hanyamazi na kitu ambacho inaeza tusaidia. Huyu jamaa hanyamazi akitaka kukuambia urekebishe kitu. Kwa hivyo ni rahisi kuzungumza na wenzangu katika kazi. Kwa sababu tushaelewana jinsi ambavyo tunafanya kazi. Kwa kweli mimi ninajitahidi kudumisha mawasiliano ya mara kwa mara na yenye heshima. Ata wakati wa msongo wa kazi na mimi huwa kuwasiliana utulivu kwa wakati sahihi na kwa lugha nzuri tu, husaidia kutatua changamoto, husaidia kutatua mambo mingi mapema na kuimarisha mshikamano wa timu. Ata kue na msongomano wa kazi, lazima tuwe heshima tutaendelea kuakilisha, heshima tutaendelea kuangalia na kuzingatia. Nawasiliana kwa uamuzi na heshima. Natoa na kupokea maoni ya kujenga. Nasikiliza mimi mwenye.

Kweli mimi nazasema, muziki kweli ni kiyo tu cha jamii, kama vile shairi, kama vile mambo mengitu, kiyo cha jamii, kwa zababu inatuambia nini ambayo inendelea katika jamii yetu. Kile kitu ambacho kinaendelea katika jami yetu na hivyo kufundisha inatuelimisha kwanza pia inatupatia burudani kwa sababu tutapata kuelewa nini ambacho kinaendelea katika jami yetu, nini ambacho kilikuwa kinafanyika katika dunia yetu wakati ambapo usisi atuwa tumezaliwa. Na kwa kweli kuna nyimbo tofauti tofauti. Kuna muziki tofauti tofauti. Kuna muziki wakisasa kama bongo flavor. Kuna muziki kama lingala. Kuna muziki kama muziki za kisasa kama zile zile rumba pale. Kuna muziki mbali mbali. Na bado pia kuna muziki wajadi. Wajadi ni wakati ambapo sikuwa nimezaliwa. Kuna zile muziki ambazo zilikuwa zinachezuwa kitambo. Wakati huo mambo haikuwa kama saizi kuna teknolojia. Wakati huo mambo ya likuwa tofauti. Na kwa kusikiza muziki wajadi bindi jadudi. Ni muziki ambazo zinatupatia historia tu. Muziki ambazo zinatupatia kuelewa nini kilikuwa kinafanyika wakati huo. Na kwa kweli naesasema ndiyo mingi na penda muziki wajadi sana. Kwa sababu kwangu muziki huu unamana yakina, unahistoria na pia utambulisho ambao haupotei ata dunia inapobadilika. Napenda muziki wajadi kwa sababu unahunganisha na mzizi yangu. Ninapusikiliza unikumbusha nilikotoka mila na desturi za jami na maisha ya zamani ambao yalikuwa na mshikamano mkubwa. Ala za asili kama ngoma kama zeze kama filimbi au sauti za makundi ya waimbaji hunipa hisia ya utulivu na fahari juu ya utamaduni wetu. Kwa kweli wakati hule walikuwa wanatumia vintambu tofauti tofauti. Ongelelea zeze, ongelelea filimbi. Kwanza mimi nakumbuka kweli. Wakati huo wakitambu nilikuwa nambiwa yule amba aliza babangu. Alikuwa na jua kucheza zeze sana. Alikuwa na piga filimbi kila wakati. Nimutu alikuwa na jua kuhimba. Na kwa hivu ni kitu ambayo ni kiskiza. Zile historia katika nyimbo na pata ufuraha. Muziki wajadi unanivutia. Kwa sababu ubeba ujumbe mzito na wa maisha. Nyimbo nyingi za jadi ufundisha madili kama shima kama umoja, kama vumilivu, na bidi, kuna nyimbo za harusi, kazi, mazishi, au shere, kila moja ikiwana ujumbe wake malum, ujumbe tofauti, kwangu usi muziki wa burudani, tu abana, bali ni darasa la maisha, ni masomo tuflani, ni masomo malum ya maisha yako venyeiko na maisha ya watu wakitambo venye ilikuwa. Napenda muziki wajadi kwa sababu uleta furaha ya kweli na mshikamano unapopigwa kwenye sheree au mikusanyiko ya jamii huleta watu pamoja wakubwa kwa wadogo ngoma na vionjo vyake hufanya mtu asikie kushiriki si kusikiliza tu ni muziki unao kufanya usimame, ucheze, ufuraiye, nata nijisikie huru. Na kweli mimi napenda muziki wajadi kwa sababu ni muziki ambayo nezasikia hata na waze, nezasikia hata na watoto, nezasikia hata na wazazi. Ayana yale matamshi mbaya mbaya, ayana yale matamshi ya kushtua, yale matamshi yenye huwezi sikiza na mzazi. Ni ngoma ambazo ukikachini kweli hata mzazi anaketi pale na mnasikiza pamoja. Juu kwa sababu ziko na mafunzo. Licha ya kupenda mziki wakisasa. Bado mimi ninaamini, mziki wajadi unapaswa kuifadhiwa na kuenziwa. Ninapo toweka, sehemu ya istoria yetu upotea. Ndipo mana napenda kuona wasanii, wasasa, wakichanganya muziki wajadi na muziki wakisasa. Ili kizazi kipia kiendele kujua na kupenda. Kwa sababu tuzipo changanya kizazi mambo ya kitambo tutayasahu. Kwa iyo mimi nasasema kwa ili napenda muziki wajadi. Kwa sababu unanifanya nijifunie utamaduni wangu. Unanifundisha mandili ya maisha. Unaletea furaha na utalivu namini unapaswa kuifadiwa.